Mchezaji bora wa mpira wa kikapu kwa maoni yangu ni Michael Jordan. Kwa kuzingatia mchango wake mkubwa katika historia ya mchezo huu, mafanikio yake uwanjani na athari yake. Kwa kizazi cha wachezaji na mashabiki duniani kote, ikiwemo inchini Kenya. Ingawa kuna mjadala unaoendelea kati ya mashabiki kuhusu nani ni bora. Kati ya wachezaji wakubwa kama Lebron James, Kobe Bryant na Karim Abdul Jabara. Michael Jordan anaendelea kutajwa na wengi kama kipimo cha ubora katika mpira wa kikapo. Michael Jordan alichezea timu ya Chicago Bulls katika ligi ya NBA na aliongoza timu hiyo kutuwa mataji sita ya ubingwa. Kilicho mtofautisha Jordan na wachezaji wengine ni wezo wake wakipekee wakufunga pointi, ulinzi madhubuti, kiasi, nidhamu na hali ya kushinda. Alikuwa mchezaji aliekuwa na uwezo wakubadilisha mwelekeo wa mchezo peke yake. Hasa katika nyakati ngumu tabia yake ya kutokutana kutokata tamaa na kupigania ushindi hadi mwisho ilinfanya aheshimiwe na kuogopwa na wapinzani wake. Zaidi ya mafanikio ya uwanjani, Michael Jordan alikuwa na athari kubwa nje ya uwanja alisaidia sana kufanya mpira wakikapu kuwa mchezo wakimataifa. Kupitia matangazo ya NBA bidhaa kama viyatu vya Air Jordan na ushawishi wake katika vyombo vya habari. Mchezo wa kikapu ulifikia mataifa mengi duniani nchini Kenya vijana wengi walianza kuvutiwa na mpira wa kikapu kutokana na kutazama NBA na kusikia habari za wachezaji wakubwa kama Michael Jordan, Hata katika shule na vyuo, mpira wa kikapu ulianza kupewa uzito zaidi kama mchezo wa mashindano. Katika muktadha wa Kenya, Michael Jordan amekuwa mfano wanidhamu, bidii na kujiamini. Ingawa mazingira ya michezo, nchini Kenya nitofauti na yale ya marekani. Hadithi ya Jordan ya, Michael Jordan ni muhimu sana. Kenya bado inachangamoto katika miundombinu ya michezo, ufadhili na ligi imara za kitaifa. Lakini kupitia kuangalia na kujifunza kutoka kwa wachezaji wakubwa wa dunia. Vijana wanaweza kujenga ndoto na malengo makubwa. Mchezaji bora si yule anayefunga pointi nyingi tu bali pia anayeheshimu mchezo wachezaji wenzake na mashabiki. Kwa hitimisho, Michael Jordan anaweza kutajwa kama mchezaji bora wampira wakikapu wa wakati wote. Kwa kuzingatia mafanikio yake, ushawishi wake duniani na mchango wake katika kuukuza mchezo huu. Katika muktadha wa Kenya, hadithi yake inaendalea kuhamasisha vijana wengi kupenda mpira wa kikapu, kujituma na kuamini kuwa kwa bidii na nidhamu inawezekana kufikia mafanikio makubwa hata katika mazingira yenye changamoto.